Niinapenda mtaa wangu kwa sababu ya umoja na ushirikiano wa wakaazi. Watu wanaishi kwa amani, wanajuwana na wako tayari kusaidiana wakati wa shida au furaha. Mfano mzuri ni pale kunapokuwa na shugli za kijamii kama harambee, usafi wa mtaa au kusaidiana wagonjwa na wazee. Jambo lingine ni usalama. Wakaazi wamejipanga vizuri wanashirikiana na vyombo vya usalama Hili limeifanya watu waishi bila hofu kubwa na watoto wanaweza kucheza nje kwa usalama Pia napenda mazingira ya mtaa wetu ni safi na kuna juhudi za pamoja za kutunza mazingira kama ukusanyaji wa taka na kupanda miti Hali hii hufanya mta uwe mzuri na wenye afya Zaidi ya hayo kuna huduma, huduma muhimu karibu na maduka, kama vile maduka, shule, vituo vya hafya. Hili huraisisha maisha ya kila siku na kuokoa dakika na gharama za usafiri. Kwa jumla, napenda mtaa wangu kwa sababu ni salama, wenye umoja, mazingira. Huduma muhimu, jambo linalofanya liwe pahali pazuri pa kuhishi.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili mema na kumcha mungu. Kama mwanarika dini unifundisha na kutofautisha kati ya mema na mabaya, unisaidia kwa unisaidia kuwa na nithamo kuwaheshimu wazazi walimo na watu wote walio na umri mkubwa pamoja na kuwapenda na kuwajali wenzaangu. Dini pia uniongoza kuishi maisha ya uaminifu na haki, unifundisha kutosema uongo, kutoiba, kuepuka tabia mbaya kama matumizi ya dawa za kulevya na ukatili. Kupitia mafunzo ya dini najifunza kuwa mvumilivu, msamehevu na mwenye unyenyekevu. Zaidi ya hayo, dini hunipa matumaini na faraja wakati wa matatizo, unifanya nijue kuwa mungu yupo na unisaidia kusali ili kupata nguvu na muongozo.Kwa sababu hii, dini ni muhimu sana kwangu. Kwani hunijenga kuwa mtu mwema, mwenye heshima na anayekubalika katika jamii.

Napenda kusimamiwa kwa sababu kama mwanarika bado najifunza mambo mengi maishani kusimamiwa na wazazi, walimu au walezi unisaidia kuona mwelekeo mzuri na nidhamu. Unifanya nijue nipaka kufuata sheria na ratiba na kutumia mda wangu vizuri aza katika masomo na kazi za nyubani. Saidi ya hayo kusimamiwa unirida dhidi ya kufanya maamuzi mabaya watu wazima wanaponisimamia unishauri na kunionya dhidi ya marafiki ya utabia ya hatari kama utoro, matumizi ya dawa za kulevya na ukosevu wa heshima Pia unisaidia kulekebisha makoza yangu mapema kabla hayajakuwa makubu. Kwa ujumura kusimamiwa unijenga kuwa mtu anayewajibika, mwenye heshima na anayejitambua. Unifanya nijifunza kujisimamia mwenyewe kadi inavyokuwa hivyo kunisaidia kuwa mtu mzima bora katika jamii.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa heshima unyenyekevu na uvumilivu kama mwanarika najua kwamba maoni yanatoka ili kunisaidia kukua na kuwa bora zaidi Sio kwa kunikashifu tu kwa hivyo ninapopewa maoni Kwanza husikiza kwa makini bila kukasirika au kuzungumza bila kujua Hili unifunza kuthamini maoni ya wengine Iwe kutoka kwa wazazi, walimu au marafiki Kisha hujaribu kuelewa maoni hayo na kuyachambua ni sehemu gani ya maoni hayo ni sahihi na inasaidia kuboresha tabia yangu na ni sehemu gani naweza kuwa Si sahihi lakini bado inaweza kujifunza kitu Hili linanisaidia kujirekebisha na kuepuka kurudia makosa yale yale. Zaidi ya hayo, napenda kushukuru wale wanaonipa maoni kwa sababu najua wanataka kunisaidia kuwa mtu bora zaidi. Hata kama maoni yananiumiza kidogo au si mazuri kwangu, hujaribu kuyapokea kwa moyo mkunjufu na kuyatumia kama funzo. Kwa njia hii, napata nidhamu, heshima kwa wengine na uwezo wa kuboresha maisha yangu ya kila siku na masomo yangu.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni mbuzi Napenda mbuzi kwa sababu ni Nyama inayofurahisha na ni ya manufaa Napenda kuangalia mbuzi wakicheza wakienda ovyo ovyo kunye shamba au wakiungana kwa pamoja Hili ninafanya nijisikia furaha kwa sababu niko karibu na wanyawa zaidi ya hayo mbuzi hutoa maziwa ambayo ni muhimu kwa afya na nyama yao inaweza kuwa chakula Hii inanifunza kuthamini mali za wanyama na jinsi na kuweza kusaidia maisha yetu Pia kushugulikia mbuzi ni fundisha kuwa na subra, nidhamu na huruma Kwa sababu lazima uangalie vizuri, kuwalisha na kuakikisha wanakua salama Kwa hivyo mbuzi si tufuraha pali pia kisikolojia na kimaadili kwani hunifundisha jinsi ya kuwa mwangalifu na mwenye kuwajibika katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Kama mwanarika, michezo ya video hunifuraisha na kunifanya nifikirie kwa haraka. Napenda michezo ambayo inaitaji akili na mbinu. Kama vile kujenga vitu, kushindana na marafiki na kutatua changamoto. Michezo ya video pia hunifundisha kushirikiana na wenzangu pale tunapocheza pamoja na kudhibiti hisi ya zangu pale ninaposhinda au kushindwa Hili linanisaidia kuwa mvumilivu kujifunza kushirikiana na kucheza kwa heshima ambayo ni muhimu pia katika maisha ya kila siku michezo pia huburudisha, huelimisha na kutuliza akili Wakati ya ambapo sisomi michezo pia uniondolea msongo wa mawazo na kunifanya kuwa karibu na wenzaangu.

Mimi ningependa kutembelea Bethlehemu mahali alikozaliwa Yesu kama mwanarika na tamani kuona mahali palipo na historia hii kubwa na yaki roho. Ningependa kujua jinsi maisha yalivyokuwa wakati huo na kuona nyumba za zamani na kuelewa zaidi hadithi ya Yesu. Kutembelea bethlehemu kuna nifundisha heshima kwa historia na dini. Kuna nifanya nijue zamani ya imani na maadili mema. Pia nigefurahia kuona mahali ambapo watu wenge kutoka sehemu tufaoti za duniani huja pamoja, kujifunza, kushirikiana na kuheshimiana. Hii ingekuabfuraha kubwa na funzo la maisha kwangu kama mwanarika. Nafasi hii ingenifundisha zaidi zaidi kumjua masihi.

Ninge mshauri mtu anayeanza kazi kuwa na nidhamu na bidii kufanya kila kitu kwa uangalifu na kwa moyo wa kuheshimu wengine ni muhimu kujifunza kutoka kwa wale walozoea kazi na kushirikiana na wenzako pia asisite kuuliza pale ambapo haelewi jambo fulani kwa sababu kuuliza ni njia nzuri ya kujifunza Zaidi ya hayo ningemshauri kuwa mwaminifu na mwangalifu. Kufanya kila kazi kwa heshima na kushukuru fursa uliopewa ya kufanya hivo. Atajenga sifa nzuri kujenga uhusiano mwema na wenzake wanaofanya kazi nao na kufanikiwa zaidi katika kazi yake hili linaweza kuchangia katika kuongezewa cheo katika kazi na hata kuongezewa malipo.

Kama mwanarika napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali lakini hasaa vitabu vya hadithi na vya kufundisha maadili mema Napenda hadithi zinazo niskuma kufikiria kunifundisha kutofautisha mema na mabaya na kunijenga kuwa mtu bora Kwa mfano, hadithi zinazohusu uaminifu, heshima kwa wazazi na waalimu, kusaidia wengine na kushirikiana na marafiki, hunisaidia kuelewa jinsi ya kuwa mwanarika mwema. Pia, napenda vitabu vya kielumu vinavonifundisha mambo mapya kuhusu dunia, sayansi, masomo, sayansi, historia, dini. Kusoma vitabu hivi vinanisaidia kuwa na maarifa mema kujia andaa kwa masomo na kujua jinsi ya kushugulikia changamoto katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, vitabu vya historia huniwezesha kuelewa matukio ya zamani na jinsi yanavyoweza kutufundisha leo. Huku vitabu vya sayansi huniwezesha kuelewa mambo kama mimea, wanyama na sayansi ya asili. Zaidi ya hayo, kusoma kunanifundisha kuna nifundisha ndimu, uvumulivu na umaakini. Ninapo kaa kusoma najifunza kulenga kwenye jambo ambalo kwa muda mrefu kushugulikia changamoto za hadithi au mafunzo bila kuchoka na kujua thamani ya elimu. Kusoma pia kuna nifundisha pia kuhesabu muda, kushirikiana na wengine katika majadiliano ya vitabu na kuelewa mawazo tofauti Kwa kifupi, kusoma si burudani tu kwangu, bali ni ziara ya kujijenga kiakili, maadili mema na kuelewa dunia kama mwana rika vitabu ni rafiki yangu mkubwa na daraja la kujua zaidi na kuwa mtu bora katika jamii.

Ndiyo, napenda kula popcorn sana. Kama mwanarika popcorn ni chakula cha furaha, tamu na ni rahisi kula wakati wowote. Napenda hasa kula wakati ninatazama filamu au video pamoja na familia au marafiki zangu kwa sababu popcorn hufanya wakati huo kuwa wa furaha zaidi. Harufu yake nzuri na sauti ya pop inafanya niseme hii ni ya kufurahisha. Zaidi ya hayo, kula popcorn hunifundisha kushirikiana na wenzangu tunapokuwa pamoja. Kila mmoja anachukua sehemu yake na huwa na mazungumzo ya kuchekesha na kufurahia pamoja. Hili hunifundisha kuwa na heshima kushirikiana na kushukuru kwa kila kitu kidogo. Popcorn ni chakula cha pumziko kinachonifanya ni pumzike baada ya masomo au mchezo. Napenda jinsi inavyofanya nijisikie raha maranyingine hupandisha hamu ya kucheka na kuzungumza na marafiki na familia.

Ndiyo, tayari nimeanza kujifunza kupiga gitaa. Napenda kujua noti, midundo na mbinu za kuchora mikono kwenye gitaa. Kupiga gitaa, kunanifundisha uvumilivu nidhamu na mshikamano na mikono na akili. Kwa sababu, ni lazima ni kumbuke noti, kuzingatia midundo na pia kushirikiana na wimbo mzima. Zaidi ya hayo kujifunza gitaa. Kunanifundisha kuonyesha hisia zangu kupitia mziki. Na kunapunguza msongo wa mawazo. Na kuna nifanya nijisikie furaha. Pia huniwezesha kushirikisha wenzangu pale ninapocheza. Na inawasaidia wenzangu kujua kile ninachokijua. Na tunacheza pamoja kwenye kikundi. Au kama tamasha la mziki.

Jioni kabla ya kulala, kila jioni kabla ya kulala, mimi napanga mipango kadhaa ya kufurahisha na ya kujifunza. Kwanza, napenda kucheza na simu yangu na kucheza michezo au kusoma vitu vinayofurahisha kwa sababu kunifurahisha kunanipumzisha baada ya masomo. Pili, napenda kuzungumza na marafiki zangu, tunashirikiana, kuhusu habari za shule, kucheka pamoja, kubadilishana mawazo, hili linatufundisha ushirikiano na heshima Tatu, napenda kupika na kusaidia katika jikoni, hasa, katika kuandaa chakula kidogo au kuangalia jinsi chakula kinavyopikwa, hili linanifundisha nidhamu, uvumilivu na mshikamano wa familia kwani nachangia nyumbani, kuchangia kazi kidogo nyumbani ni muhimu sana. Kwa hivyo, kabla ya kulala jioni, nina mchanganyiko wa burudani, mafunzo na kushirikiana.

Kutembea msituni hata kama wengine wanapenda, mimi najisikia kidogo uwoga na mchovu ninapoenda mbali na nyumbani. Misitu ni minene na kuna wanyama wengi na mara nyingi mwanga wa jua hupungua chini ya miti na hivyo kunifanya nijisikie na hofu kidogo. Badala yake, napenda kufanya mambo karibu na nyumbani kama kucheza na marafiki, kusoma vitabu, au kucheza michezo ya video. Hili linanifurahisha zaidi na kunifanya nijisikie salama. Kwa hivyo, ingawa misitu ni mizuri kwa wengine, mimi kama mwanarika napenda furaha na usalama ulio nyumbani mwetu. Kutembea msituni kuna kuna punguza usalama wangu na kunitia hofu sana. Nina penda kukaa nyumbani, kusoma vitabu na kushirikiana na wenzangu badala ya kwenda msituni.

Teknolojia haingeweza kuwepo bila vifaa kama kompyuta, rununu au tablet. Mimi binafsi siwezi kufurahia teknolojia bila rununu yangu kwa sababu inafanya maisha yangu kuwa rahisi na ya kufurahisha. Kwa mfano, napenda kutumia rununu yangu kucheza michezo ya video, kusoma habari na vitabu vya kijidigitali. Kuzungumza na marafiki kupitia ujumbe wa simu, na kujifunza mambo mengi mapya kupitia kwenye mtandao. Zaidi ya hayo rununu unisaidia kupanga mda wangu, napanga masomo michezo ya brudani Hili linanifundisha nidhamu, uajibikaji na matumizi sahihi ya mda. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa mwanarika. Pia, teknolojia na rununu unisaidia kuunganisha familia na malafiki. Hata kama hatuko pamoja nyumbani kwa hivo rununu si kitu cha burudani tu bali ni chombo cha muhimu cha kufunza, kushirikiana na kufurahia maisha yangu ya kila siku.

Mimi ni mtu wa kucherewa kidogo lakini si kira wakati. Maraa nyingi kucherewa kwa sababu napenda kucheza, kusungumza na marafiki au kutumia munda wangu kwenye micheza na rununu. Wakati mwingine pia uchelewa kwa sababu sipendi munda wangu vizuri au naboteza munda nikijifuraisha.Hata hivyo nimejifunza kuwa kuwa wa mapema ni muhimu sana.Kuwa wa mapema kwanifunsa nithamu, kwanisaidia kufanya mambo yangu ya shule, michezo na majukumu nyubani bila alaka. Na pia kunanifudisha heshima kwa wengine, kwa mfano, walimu au marafiki wanapokusubili.Kwa hivyo, igawa mara nyingine ucherewa kidogo najitahidi kujipanga vizuri, kutumia munda vyema kwa muaminifu kwa ahadi zangu Kwani hii uniweka kwenye tabia nzure abayo itanisaidia kukua na kua mtu bora katika jamii.

Ninapenda kula ugali sana. Ugali ni chakula ambacho huchanganya nguvu na furaha kwa mwanarika. Napenda kula ugali kwa sababu hunipa nguvu kucheza michezo kwenda shuleni kwa bidii na kusaidia kazi za nyumbani kama kusaidia wazazi. Pia ugali unaweza kuliwa na vyakula tofauti kama mboga, maharagwe, sukumawiki, samaki au nyama na hufanya chakula kiwe kitamu zaidi na kamili kiafya. Zaidi ya hayo, kula ugali kuna nifundisha ushirikiano na heshima. Mara nyingi huandaliwa na familia na huliwa kwa pamoja. Wakati wa chakula, tunashirikiana kuandaa meza kuleta vyakula na kushirikiana kwa amani. Hili linanifundisha kuwa na nidhamu, mshikamano na kushukuru kazi ya wale wanaopika. Pia, ugali ni chakula kinachonifundisha subira na uvumilivu. Mara nyingine chakula hakijaiva haraka na unahitaji kushughulika sehemu zingine, kama zingine za meza na hili hunifundisha kuwa mvumilivu kusubiri. Ugali si chakula tu mbali ni rafiki wa kila siku hunipa nguvu kunifundisha maadili mema na kunifanya niwe furaha pamoja na familia na marafiki.